Tukio muhimu zaidi katika maisha yangu ni pale nilipoamua kujitegemea na kuanza kufanya kazi hizi kwa ujasiri. Nakumbuka ilikuwa ni kipindi ambacho sikuwa na uhakika kama nitatoboa lakini niliamua kuekeza nguvu zangu zote kwenye kujifunza ujuzi wa kiteknolojia na kuwa mwaminifu kwa kila kazi ndogo niliopata.